Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni. Kwa vile hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu mawazo yao na jinsi wanavyohisi kuhusu masuala mbalimbali. Maoni ya watu mara nyingi huwa chanzo kizuri cha kujifunza, kujitathmini na kupanua uelewa wa dunia inayotuzunguka.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Kunipa na fasi ya kutulia na kutafakari hasa usiku ukiwa kimia. Kuangalia nyota unikumbusha ukubwa ulimwengu na kunifanya ni jisi mnyenyekevu. Nikitambua kuwa bado kuna mengi ya kujifunza na kuelewa. Pia, nyota uleta hisi ya matumaini na msukumo. Wakati mwingine zinanisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunipa amani ya moyo. Ni wakati mzuri ya kujitafakari, kupanga mawazo na kutatmini uzuri wa asili.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kueka mawasiliano wazi heshima na malengo ya pamoja. Kwanza naakikisha kila mwanatimu anajisikia huru kutoa mawazo yake bila kuogopa kubezwa. Kusikiliza kwa makini hujenga imani na uhamasisha ushiriki wa kila mmoja. Pili nasisitiza muhimu wa malengo ya pamoja badala ya mafanikio ya mtu mmoja mmoja. Ni napo wakumbusha wanatimu kuwa mafanikio ya atimu ni mafanikio ya kila mtu huongeza mshikamano na ari ya kufanya kazi kwa pamoja. Pia, nagawanya majukumu kulingana na uwezo na nguvu za kila mtu ili kila mmoja ajihisi kuthaminiwa na kuwajipika. Ni nahimiza kusaidiana pale panapo itajika badala ya kulaumiana. Zaidi ya hayo natuoa mrejesho wa kujenga na kutambua juhudi za wanatimu.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni maadili, mwelekeo wa maisha, unaotokana na imani. Dini hunisaidia kutambua mema na mabaya, huniongoza katika kufanya maamuzi yenye haki na kunikumbusha kuwaheshimu na kuwajali wengine. Pia imani hunipa utulivu wa moyo na matumaini, hasa nyakati za changamoto kupitia dini, hujifunza subira, shukrani unyenyekevu na msamaha. Kwa jumla, dini ni muhimu kwangu kwa sababu hunipa mwongozo wa kiroho msingi wa maadili na maana ya maisha zaidi ya maswala ya kila siku ya kimwili.

Mchezo ninao penda sana kutazama ni mpira wa miguu. Ni mchezo unaovutia kwa sababu unaunganisha watu wa rika, tamaduni na mataifa mbalimbali. Dakika tisini za mchezo zinaweza kubeba hisia zote. Za furaha, msisimko huzuni na matumaini. Napenda kutazama kwa sababu unaitaji akili nidhamu na ushirikiano wa hali ya juu. Timu haiwezi kushinda kwa kipaji cha mchezaji mmoja tu. Lazima kuwe na masiliano mipango mizuri ya kocha na mshikamano wa wachezaji. Kila bao lina hadithi yake na kila mechi ni somo jipya. Nafurahia sana mashindano makubwa kama ligi kuu ya England. Kwa sababu yanakuwa na ushindani mkubwa viwango vya juu vya mchezo na wachezaji mahiri kuchoka duniani kote.

Ninapo anza kazi jambo la kwanza ninafanya ni kujitayarisha kwa akili na kupanga siki yangu. Nachukua muda mfupi kupitia majukumu niliyo panga kufanya, vipaumbele vya siku hiyo na malengo ninayotaka kuyafikia. Baada ya hapo unakagua taarifa muhimu kama barua pepe, ujumbe au maelekezo mapya. Ili kuhakikisha hakuna jambo la dharura ninalo hitaji kushughulikiwa mapema. Hii hunisaidia kupanga upya vipaumbele, endapo itahitajika. Kisha naanza na kazi lio muhimu zaidi au inahitaji, umakini mkubwa ni kiwa bado ni nanguvu na umakini wakutosha. Njia hii hunisaidia kuwa na tija zaidi na kupunguza msongamano wa kazi kadri siku inavyo endelea.